Mimi ningependa kujifunza usalama wa mtandao na kuandika programu za kompyuta. Huu ujuzi ningependa kufanya sababu ya maendelo ya teknolojia na naona ni muhimu sana kutokana na visa vingi vya uvamiaji wa kimtandao. Bado sijajifuza ujuzi ndio nataka kuanza kujifunza kujifunza nikijua kujifunza ndio nataka kujifunza sababu nahisi kama ni ujuzi wa maana sana katika dunia ya sasa.

Ndiyo, mimi napenda kuvaa kofia. Sababu huwa nahisi ni kama inanipa mtazamo mzuri mbele ya mbele ya watu. Pia inawezaficha uso wangu. Wakati nataka nisijulikane nikipita hasaa hizi kofia zenye ziko na naita topa wa lugha ya mtaa.